Kwanza nahakikisha kila tarehe na mwezi na kila mwaka ya siku yangi ya kuzaliwa. Nimeangalau nimewekeza hela za kutosha ifikapo siku hiyo nina pesa za kutosha za kuandaa sherehe. Najipanga kwa kununua vinywaji, vingine ni kitu kama keki vitu vya kufanya usafi vya kurembesha kama baluni kwa kimombo inaitwa ribbons hizo zote ili kufanya sherehe ionekane nzuri na kuwafahamisha wenzangu, marafiki, wazazi kuwa tunayo sherehe ya siku ya kuzaliwa kwangu.

Ndiyo mi hupenda ya kuvaa kofia, angalau pia nionekane nadhifu na mwenye napendeza, na kando kwa kuonekana mwenye napendeza, huwa navaa kofia kwa minajili ya kuhakikisha kuwa mimi, nime, mimi angalau, nimependeza halafu pia, angalau nimezuhia mwanga mukali, wakati nimevaa kofia, itanisaidia kukuzuhia mwanga mkali, mwangaza, na pia jua.

Kwanza mwenye alinifundisha jambo la muhimu ilikuwa ni mzazi wangu alinifunza jambo la muhimu ambapo ni tabia kuwa na tabia njema na jinsi ya kukaa na watu angalau usikosane na watu wengi kwa kufuata itikadi na mila za kabila yetu pili na pia kuwaheshimu watu kutowajibu kuheshimu wadogo na wakubwa kutowajibu ovyo ovyo kuwasaidia watu na zinginezo.

Ujuzi ambayo nahitaji kumairisha ni ujuzi kuhusu matumizi ya kompyuta sababu digitali ya sasa ya tumia kompyuta kwa sasa kuliko kitambo angalau ni patapo ujuzi kwa kutumia kompyuta ntasonga hatua nyingi sana kuliko kujua ujuzi moja tuu hii ita msaidia kwa kazi ofisini hata angalau wa wanzao.

Wakati ambao naitaji msaada kazini mimi angalau uongelesha hawa wezangu wakubwa wangu wanipa msaada, mfano kwa ushauri, mfano msaada kwa kazi na pia hata wanaofanya na mimi kazi pamoja naweza waomba msaada na wananisaidia na angalau kwa msaada wa ushauri nawatumia wakubwa wangu hawa watanisaidia kwa kunishauri, kunipa mawaidha mazuri angalau pia nitawajaribu kuwakejeli ili nijue jinsi walivyong'ang'ana ili wafaulu kimaisha kitu kama hiyo.

Ndio nawafahamu wote majirani wangu haswaa pia hadi tabia yao jinsi ambavyo na nikosea jinsi ambavyo tunafurahia pamoja yote kusherehekea kwa majonzi yote nawafahamu wakati watakupa msaada, wengine watakupea msaada, wengine watakukataa, hata waliyosema sio wote watakukubali, hata Yesu alikataliwa kwao nyumbani. Bibilia iliyandikwa hivo. So hata mimi nawafahamu kwa tabia kwa msaada kwa jinsi ya kukaa na watu wengine pia nawafahamu kwa kila kitu.